Je, unapenda kujaribu teknolojia mpya? Ndiyo, mimi napenda kujaribu teknoloji a mpya sana. Sababu teknolojia mpya yakuletea maelezo mingi. Yaani, inakuambia ile kitu yenye imetoka mpya sokoni. Teknolojia pia inakupeleka kulingana na venye. Kama ni biashara, venye biashara inafaa kufanywa. Kama ni mtandaoni, venye vitu zinafaa kufanywa mtandaoni. Hii ni teknolojia mpya mimi naipokea. Ni mzuri sana, kujaribu pia ni vizuri. Kama kwa simu, kwa televisheni, kila mahali, teknolojia inasaidia sana. Sasa wewe kama mwanabiashara, kama hujajaribu teknolojia, jaribu usiachwe nyuma na wengine.